Kazi ya nyumba ninayoichukia ni kazi ya kuosha vyombo sifurahi kuosha vyombo kwa sababu inachukua mda mwingi lakini mara nyingi ubidi nifanye hili nyumba ibaki safi na nadhivu wakati wote kwa sababu nisipofanya hivo uchafu utazaga.